Niambie kuhusu muziki unaopenda. Muziki ninaopenda haswa inakuwanga muziki wa bongo. Mwimbaji ninayempenda ni Diamond Platnumz, hyo ndio mwimbaji ninayempenda zaidi. Naam, huwa nafurahi ninapohisi ninaposikia muziki wake.

Je, unapenda kutembea msituni? Ndiyo napenda kutembea msituni. Kuona miti tofauti. Kuona wanyama tofauti. Ndiyo unapenda kutembea msituni. Msituni kuna mengi ya kuona niliyojua na usiyoyajua. Naweza kupata kuyaona huku msituni.

Je, umewai kufuga mnyama, ndiyo nishawai kufuga mnyama, mnyama kwenye jina sungura. Nimefuga sungura, mara kadha wakakua, wakazaliana, ndiyo nimeza kufuga sungura.

Je unaishi mahali ulipozaliwa. Ndiyo naishi mahali nilipozaliwa hadi wa sasa bado sijahama naishi umo humo.

Ye unatumia mitandao ya kijami mitandao ya kijami kusema ukweli ndiyo natumia mitandao ya kijami kama vile instagram whatsapp na mengineo ndiyo nayatumia mitandao ya kijami.

Je unapenda kusoma maoni mitandaoni. Ndiyo napenda kusoma maoni ya watu tofauti tofauti. Nione venye watu wanajieleza kwenye mitandao ya kijamii nieze kuona nao pia wanavyojihisi.